Muziki ninaoupenda sana ni muziki wa rege na nakumbuka muimbaji aliyeimba sana lucky dupe aliyeuwawa. Nje ni muimbaji mzuri wakati nimesikiza hii mwaka hiyo kitambo wakati wa jioni nahisi vizuri sana ninaposikiliza wimbo huwa kama.

Programu ya simu ambao ninayotumia kwa mara kwa mara ni programu ya whatsapp ambapo ndio hapo ndio unaweza jihusisha na mambo za kikazi na kuongea na watu na kujuza habari na kujulia wengine sana ama kule youtube sana kucheki habari na mavideo za kufurahisha.

Mimi si mwanamke siwezijuwa mtu huongeza aje uzalisaji lakini ambazo unaweza paswa kuwa mtu anaweza taka kuzalisaji ni kukua na afya njema kula matunda kula nanini kuna vitu vyapi na maproteini mingi ili uweze kuongeza uzalisaji wako kwa vya.